Ninapendelea shati, ninapoenda kazini kutoka jumatatu mbaka alhamisi. Ninapendelea shati kwa sababu tunavaa, inafaa tuvae vizuri kazini. Ninapendelea hivyo. T-shati ni kuanzia ijuma. Mimi na shinda na t-shati kwanzia ijumaa mpaka jumapili. Tishati pia naipendelea wakati niko nyumbani, baada ya kazi nina shinda na tishati kwa sababu tishati inafanya nitulie, haina joto mingi na ninaweza kutulia vizuri nikivaa tshati. Kwa hivyo ninapendelea shati wakati ninaenda kazini. Na tshati baada kazi ama wakati ambapo sijaenda kazi.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kua rais wa Kenya. Ningekua na hii uwezo ningesaidia sana watu. Kwa sababu aah viongozi wetu ama rais wetu ako na mamlaka ya kusaidia watu. Kwa mfano watu wanateseka sana hasaa wakati huu kuna kiangazi pale marsabit ama mandera huko juu na garissa. Unapata wanyama wanakufa. Wengi sana. Unapata watu wanakufa. Hawana chakula. Na rais ako na uwezo. Hakuna pesa, hakuna mali. Wachimbie shimo. Tunaita borehole kwa kingereza. Watu wapate maji ya kusaidia wanyama wao. Na kusaidia watu kukuza mimea. Kwa hivyo, ningekua na huo uwezo. Ningekua nimebadilisha maisha ya watu kwa njia inayofaa. Watu hawangekuwa wanalia serikali saidia ningekuwa nawasaidia ningekuwa nasomeshea watoto bila kuitisha chochote kwa sababu wanalipa tax kwa hivyo ningependa sana kuwa na uwezo huo.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

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo. Yeye alisema uduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza kwa makini bila kumkatiza. Baada ya kueleza nilijaribu kutafuta uvumbuzi. Tatizo lilikua rahisi, lakini alitaka kuzungumza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya uduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na asira, lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huruma na ufahamu wanatulia. Sio wote wanakua wakali, wengi ni wapole. Lazima nisipokee asira zao kwa moyoni. Ni kazi tu, sio mimi binafsi, nitafanya vizuri zaidi.